Napenda kutumia muda familia yako vipi mimi napendanga kutumia muda na familia kwa kufanya mambo moja mbili hivi kama kutembea pamoja napenda kushunga pamoja na pia tunachunga mbuzi pamoja tuna fence nyumbani pamoja na kufanya kazi moja mbili hapo pia kufuga kuku pa moja na kuomba pamoja. Na na kusoma bibilia pamoja na kufanya kazi za hapa na pale. Kwa hivyo kukaa na familia ni mzuri sana. Sababu inaleta ile uwiano wa umoja na ushirikiano wa umoja na watoto. Hadi wakilea, wakikuwa kubwa, wataweza kukua watu wenye heshima. Na pia watakua wanaiga mfano wazazi wao, asante.

Ujusi ambayo mimi nige itaji kuimarisha ni ujusi wa kutumia mitambo za kikompyuta na pia kuweza kujua vile ya kufanya kasi kutumia kompyuta kabisa sababu huo kasi ni mzuri na ndiyo kasi ambayo itaezalipa badae pesa mzuri. Kwa hivyo ni hiyo kasi ndi wa mimi ningetarajia kufanya sana. Nikipata nafasi.

Nimewai tembelea ziwani maramingi sana na huwa ni mahali patulivu sana na nimeona vitu mingi sana huko kama zamaki na pia nimeona ainamingi za minyama ambayo zinaishi huko humundani. Kwa hivyo siwa kubwa sana hapa kwetu ni ziwa Turkana ambayo huko utaona vitu mingi wanyama ambayo uishi kwenye baharini. Ama hiyo siwa. Na nime penda sana kuogelea kwenye siwa, aswa utasikia mzuri na pia ziwa turkana pia huwa na kuna mawe ndani ambayo pia naweza kumisa miguu ukiwaogelea. Kwa hivyo, kuna mahali ambayo wametenga na kufanya kama mahali ya kuogelea watu huogelea. Na pia kuna wanyama kama vile mamba ambayo uweza kuvamia watu wakati wowote. Kwa hivyo, kuna sehemu ambayo imetengwa ambayo haina hiyo mamba ambayo ikombali ama iko salama kabisa kwa matukio haya. Kwa hivyo kuzuri siwa ni mzuri sana. Na pia na upendelea kuogelea kwenye siwa. Sababu huwa na upepo mzuri, huwa na maji masuri. Na pia jua ambayo iko kwa hiyo siwa ni mzuri sana. Sababu ukitoka tu hivi unawesa kukauka kwa haraka sana. Ama hata kama ulikuwa umeogelea kutumia nguo sako. Kwa hivyo kuzuri siwa ni mzuri sana. Pia kuna mto mto mto mingi sana ambayo uwa na maji huku kwetu na wakati wa mvua uwa zinafurika sana. Kwa hivyo pia watu utumia daraja kuvuka sababu ya maji kutembea kwa kasi sana.